Muziki ninaopenda ni muziki wa asili hasa ngoma hizi zetu za kienyeji za makabila mbalimbali na huwa napenda muziki wa kawaida pia ambao umeimbwa kwa lugha yetu ya kiswaili ambayo inakuwa ni rahisi mimi kuelewa na kupata maudhui vizuri yanayohusika.

Napenda hali ya hewa ya baridi ya kiasi. Isiwe baridi kali sana. Iwe tu ni kiasi ambayo inanifanya niweze kuvaa nguo za kawaida sio za joto wala sio za baridi. Ambayo inanifanya nisisikie joto sana wala baridi sana. Basi nakuwa katika hali nzuri.

Mnyama ninayemfuga ni kuku. Kuku ni wanyama ambao huwa napenda kuwafuga kwa sababu huwa sio wasumbufu na kwa sababu huwa mwisho wa siku wananipa faida ya nyama pale wanapokomaa, huwa nawachinja na kula nyama.